Huwa nafanya kazi na timu ya mbali sana sana kupitia njia ya mtandao. Tunakonect kwa WhatsApp, tunakonect kwa apps mbali mbali ambazo zinatuleta pamoja. Tunafanya kazi pamoja, tunaingia meeting kwa Google meeting. Kunazo apps ambazo zinatusaidia. Nikaweza kufanya kazi na wenzangu walio mbali bila shida yoyote mahali popote.

Ningependa kutembea mahali kwa historia kama Fort Jesus ambayo iko mombasa Kenya. Mahali pale pana historia sana za kitambo, venye watu walikuwaa wanachukuliwa, wakipitishwa na hapo Fort Jesus, wakipilekwa kwenye dao, wanaenda kupanda dao, wanaenda kupanda maboti, mnaosafiri wa maji, wakipilekwa nje inchi tofauti tofauti. Ningependa sana kuenda Fort Jesus niende nikaelewe zaidi ni nini kilichokuwa kinaendelea hapo.

Ndiyo, napenda sana kupika, yani kama kuna kitu chenye napenda kufanya sana ni kupika, kupika vyakula tofauti tofauti, kujifunza na kujaribu kupika, yani mimi ni mpishi mzuri sana napenda sana nafurahia sana kupika vyakula aina tofauti tofauti.

Nangoja barua pepe mara nyingi sana kwa siku maana sana sana ninapenda kuongea na wenzangu kupitia barua pepe so muda wowote mimi hugoja barua pepe muda wowote mimi hupata barua pepe na mimi mwenyewe pia huwa natuma barua pepe ya.

Wakati mwingi ninapo patwa na udhaifu pale kazini, huwa napenda sana kuongea na mtu ambaye atanielewa yale madhaifu yangu. Na endapo pengine nitakuwa nimekosea mtu wakati wa madhaifu, huwa namfata na kumuomba msamaha na huwa na, huwa nahakikisha ninarekebisha ili nisiwe mdhaifu.

La hasha mimi sipendi upepo wa AC. Upepo wa AC kivyangu mimi uwa unanifanya kifua kinaniuma alafu ninakohoa. Kwa hivyo mimi sio mtu ninaipenda upepo wa AC sana mana ni upepo ambao kivyangu mimi huwa unanidhuru.

Kitu ninachofanya kueka afya yangu kuwa nzuri, mimi hupenda kufanya mazoezi, napenda sana kufanya mazoezi, muda ninapokuwa sina kazi nyingi, ninaingia katika mazoezi, ninafanya mazoezi, na ninapenda kunywa wa maji mengi sana, mimi nakunywa wa maji mengi sana, ni kwa sababu yanafanya afya yangu inakuwa nzuri, ngozi yangu inalainika, na pia napenda kula matunda sana.

Sera ya upendo na kushirikiana hiyo ni sera ambao ninaiona ni muhimu sana katika kampuni. Sera ya upendo na kushirikiana ndo ili kampuni iendelee vizuri ni lazima watu wapendane, ni lazima watu washirikiane kwa hivyo ni.

Mimi napenda sana kusoma kuliko kuandika. Ninaposoma inaingia kwenye akili na ni rahisi mimi kukumbuka kile nilichokisoma kuliko kile nilichokiandika. Kwa hivyo kusoma inanifanya sana nielewe zaidi na kitu kiendelee kubaki kwenye akili yangu ina kukumbuka. Muda tu ninapofikiria.

Napenda kuvaa nguo za aina fupi, napenda kuvaa nguo ambazo ni rinda. Rinda fupi lenye fashoni zuri. Lakini ni fupi na lisiloonyesha, sipendi nguo zinazoonyesha So napenda nguo ambayo ni ya heshima, sawa ni fupi lakini ikuwe ni ya heshima vizuri.

Hapana hakuna kitu chochote cha thamani ambacho ni nahifadhi lakini ningependa mbeleni nije kuwa na kitu cha thamani ambacho nitaki hifadhi kama dhahabu na vitu tu vingine ambavyo vina thamani kubwa lakini kwa sasa hakuna chochote cha thamani ninacho hifadhi.

Mimi hupenda sana kulala mapema, maana muda mwingi ninashinda nikiwa nimeshikika sana na kazi, mchana wote ninashinda na kazi, ninarauka mapema, ninafanya kazi, so huwa napenda sana nilale mapema ili ni amke nikiwa niko vizuri kufanya kazi.

Mimi hupenda sana kutoa sadaka wakati wa kanisa na pia napenda kutoa sadaka kwa watoto mayatima, watoto wasiojiwezo. Chochote kidogo ninachokikipata, mi hupenda kutoa sadaka na pia michango ya makanisa, michango ya mashuleni, michango ya harusi mimi wanapenda yote yote.

Ndio, mimi ninapenda kupika sana sana. Ninapenda yaani wakati ambayo sijashikika sana. Ninaingia jikoni, ninapika vyakula tofauti, tofauti. Ninapenda sana vyakula vya kiswahili. Kujaribu resipe mpya, mapishi mapya. Ndio, ninapenda kupika tena sana.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli. Tena vile vipuli vikubwa, vinavyoning'inia. Hivyo ndio vipuli ambavyo ninapenda sana kuvivaa. Na huwa napenda kuvaa vipuli, tofauti, tofauti. Leo, ninapovaa cha design hii. Kesho ninavaa cha sample nyingine. Kwa hivyo, mimi napenda sana kuvaa vipuli.

Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu katika dini yangu ambayo ni dini ya ukristo ni jinsi ya kusali jinsi ama namna ya kusali. Ninapenda sana kusali. Kunapenda sana kumuomba mungu ambayo hayo ndiyo mambo muhimu sana katika dini.

Mimi hupata habari kupitia mitandao, kuhusu vyombo mbalimbali vya mitandao, kupitia apps, tofauti, tofauti, napata habari kupitia Google, kupitia Chrome, kupitia Facebook. Kwa hivyo, Mimi habari huzipata mitandaoni. Mitandaoni ndiko ninakopata habari zote za kila jambo.

Aina ya mazoezi inayopenda kuyafanya ni mazoezi ya kukimbia na mimi ukimbia marambili kwa siku ambao ni mara kuminane kwa wiki. Inapenda kufanya mazoezi haya wakati wa subuhi sana na wakati wa jioni. Uwa nasikia mwili wangu, umerilax na filu mwili wangu ukona amani baada ya mazoezi.

Ndio, mimi husoma gazeti wakati ambapo nimechoka kutumia simu yangu ama kutumia kifaa cha mtandao, mimi hutafuta gazeti, ninasoma na kuelewa ni nini pia kinachoandikwa huko, ni nini kinachoendelea, kwa hivyo mimi husoma gazeti wakati mwingi ambapo nitakuwa nimechoka kutumia simu yangu.

Mimi hutumia Google kila siku, ni kitu ambacho nakitumia kila siku. Program ya google katika simu yangu inanisaidia kufanya research, inanisaidia pia kutafuta mambo mengine mengine, inanisaidia sana kwa upande wa kazi. Kwa hivyo mimi hutumia Google kila siku.

Wakati napokuwa na mgogoro na mtu, huwa nahakikisha, ninanyamaza, ninaenda mahali, ninatulia, adi hasira itakaponipungukia, nichukue wakati wangu, nichukue mda wangu, nihakikishe ninaitaftana na huyo mtu tunakaa pamoja, na tunarekebishana, na tunarudi tu saa.

Mimi napenda sana kusimamia. Napenda sana kusimamia wenzangu. Napenda kuwa nani kiongozi bora ni nae waungoza wenzangu. Kwa hivyo, mimi napenda sana kusimamia. Jambo lolote ni lakazi. Ambalo pia sila kikazi. Napenda sana kusimamia wenzangu. Napenda sana kusimamia maneno.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya maua. Wakati wa asubuhi jua linapochomoza, maua hutoa harufu nyingine ambayo ni tamu sana. Harufu inayonukia vizuri sana. Inayo shinda hata marashi. Napenda sana harufu ya maua.

Kwa kweli hakuna timu yoyote ya kiragbi ninayoipenda ama ninayoijua ambayo ni ya marekani kwa sababu si mchezo ambayo nimewahi kufuatilia lakini kwa sasa nitaanza kufuatilia ili nijue ni mchezo gani ambao ni bora wa kiragbi.

Napenda kuwasiliana na watu kupitia WhatsApp ambao napitia nikupitia audio calls na pia kupitia video calls ambazo ni za WhatsApp, Instagram, Facebook mi upenda sana kutumia hizo njia hizo kama kuwasiliana na watu sana sana.

Huwa najihisi vibaya sana ninaposubiri kwenye mstari wakati ambapo pengine kuna njia ingine ambayo inaweza kutumika na kuwacha watu kuweka wasubiri kwenye mistari. Kwa hivyo kusubiri kwenye mistari huwa inanifanya nasikia vibaya sana.

Napenda kunywa chai ya majani kushinda kahawa. Chai ni kitu ambacho nimekizoea tangu niko mtoto na ninapokunywa chai huwa nasikia mwili wangu, unafunguka, nasikia kichwa changu, kinafanya kazi vizuri, chai hunichangamsha sana. Kwa hivo napenda kunywa chai sana kushinda kahawa.

Ndio, nimewahi kulima na nimewahi kulima mahindi, nimewahi kulima maharagwe, nimewahi kulima kupanda mboga, kupanda tomato, vitunguu. Ndio, nimewahi kulima, mimi mwenyewe hupanda vitu tofauti tofauti na ninapenda kulima sana.

Ninapenda sana kusoma kuliko kuandika, maana ninaposoma kile ninachokisoma kinaingia ndani kwenye akili na hata hukua rahisi ili kukumbuka kuliko kuandika. Kwa hivyo ninapenda sana kusoma, maana naposoma, ninaelewa na ninakuwa mrahisi wa kukumbuka hilo jambo.

Jambo linalonifanya nicheke ama kitu kinachonifanya nicheke ni wakati ninapoangalia filamu inapochekesha huwa nashindwa kujizuia na najipata nimecheka ama wakati ninapoona kitu cha kuchekesha ama ninapofikiria kitu ambacho kilinifanya nicheke mimi hupatwa na kicheko na huwa nacheka sana.

Chakula nachokipenda kula jioni ni chakula kinachoitwa pilau. Ambao ni nyama iliyochanganywa na mchele na viungo tofauti tofauti. Ninapenda sana kula pilau na ni chakula ninachokipenda na sana sana napenda tu kukila usiku maana ni chakula ninachokipenda wakati nimerelax.

Ninajenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kuwafanya wote wajione wapo sawa. Hakuna mfanyi kazi ninayempendelea ama wafanyi kazi ambao siwapendi. Wote nawapenda na wote na nafanya vitu kwa sawa. Kwa hivyo wote napo wafanya hivyo basi naleta yale mahusiano yawe mazuri. Hakuna yoyote nayembagua.

Ndiyo, mimi upenda mziki ya jadi, mziki hii ya jadi uniletea yaani fikira zile za nyuma kabisa, ambapo hazinaniletea kumbukumbu za wakati nilipo kuwa mtoto, wakati tulipo kuwa tunaziimba, wakati tulipo kuwa tunazicheza, na mimi huona mziki ya jadi ikona ujumbe ambao ni mzito sana kijamii kuliko mziki ya kisasa.

Kitu ninachokifanya sana kuongeza uzalishaji wangu ni njia za kujinufaisha, njia zi nazoweza kunisaidia hata mazao yangu yakaongezeka. Kwa hivyo huwa najifunza njia tofauti tofauti ambazo zitaweza kunisaidia kuongeza uzalishaji wangu mi hujifunza vitu vingi sana tofauti.

Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, kitu ambacho ninakifanya huwa nasikiliza muziki, muziki wa injili, muziki wa dini. Huwa unanifanya sana nina relax, unanifanya sana ninakuwa na wakati wangu na mungu wangu, napoendelea kupumzika, ndiyo.

Kinywaji ninachokipenda cha baridi ni kinywaji cha soda ya Fanta. Huwa napenda sana kinywaji hichi, kinachokuwa baridi, kinaleta ladha nzuri, kinakufanya unakunywa vizuri, unaburudika zaidi, kwa hivyo ni kinywaji cha soda ya Fanta, iwe baridi.

Siku kuu yangu ya kuzaliwa, huwa napenda kusherehekea kupitia maombi na napenda kusherehekea nikiwa na familia yangu, tunaenda mahali, tunakula, tunakunywa, tunakata keki, tunaomba mungu na tunashukuru mungu kwa kuona mwaka mwingine. Kwa hivyo ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, nikiwa na familia yangu na tukitanguliza mungu mbele.

Kinywaji nachopenda kunywa wakati wa asubuhi ni kinywaji cha chai ya majani. Napenda sana kunywa kinywaji hichi maana kinanifanya mwili wangu uchanga mke kinanifanya akili yangu inafunguka na niwe tayari kwa yote itakayo pita kwenye iyo siku.

Ninapenda sana kula wali kushinda ugali. Kwa hivyo ninapenda sana wali. Na huu wali wangu uwe na supu ama uwe na maharagwe. Ninapenda sana wali. Ni chakula ambacho ninaeza kukila wakati wowote bila hata kukinai. Ninapenda sana kula wali.

Ndoto yangu kubwa katika maisha yangu ni kufanikiwa kwa kile ninachokifanya. Ninatamani kuwa na mafanikio makubwa kupitia kile ninachokifanya, kupitia kazi yangu. Ninataka wazazi wangu yaani waje wajivunie mimi na hata watoto wangu waje wajivunie kuwa na mama kama mimi. Kwa hivyo ninatamani sana kufanikiwa kwa yote nayoyafanya.

Kipaombele kazini kwa mawasiliano, kipaombele mwanzo ni heshima. Kukiwa na heshima, lazima mawasiliano yatakuwa mazuri. Na mawasiliano kuwa mazuri ni lazima kuwe na heshima. Kwa hivyo heshima mwanzo ndo inaleta mawasiliano mazuri.

Ninachofanya kujiandaa kwa mkutano kwanza ni kukaa chini na kuelewa ni nini ninacho enda kukiongelelea kuhusu kwa mkutano ama ni nini kitakacho enda kuongelelewa kuhusu kwa mkutano huwa najipanga ninapo fika pale yote yanayo ongelelewa ni mambo ambayo nimeshaa soma ni mambo ambayo nina ufahamu nayo kabisa.

Muda wangu wa bure huwa napenda kuutumia ni kiwa na mume wangu na watoto wangu ni wakati ambo huwa tunakaa pamoja, tunaongea, mambo, tofauti, tofauti. Ya wakati huu, yani huwa ni wakati muhimu sana, maana huwa unakava ule wakati ambapo nipo busy sana na mambo mengine ya kikazi. Kwa hivyo muda wangu, ambao ni wabure na utumia sana na familia yangu, hukaa na familia yangu. Ndio.

Niliamka saa kumi na mbili asubuhi na kitu cha kwanza nilichokifanya baada kuamka ni kusali niliomba mungu kwanza na baada ya hapo chakula nilichokula siku ya leo asubuhi nilikula mkate kwa chai ya rangi na baadae sikuenda kazini maana leo ni wikendi ninaeza kufanya kazi nyumbani na asubuhi nilijisikia sana vizuri ya.

Ndiyo, ninapenda kuvaa saa mkononi. Ninapokuwa sina saa mkononi. Huwa naweka wakati wangu vizuri. Ninajua wakati huu ni wakati wa kufanya kitu fulani. Na wakati fulani ni wakati wa kupumzika. Ama wakati fulani ni wakati wa kitu fulani. Kwa hivyo, ninapenda kuvaa saa kwa sababu inanifanya niende sawasawa na wakati.

Zana gani ni natumia kila siku, natumia sana mtandao, natumia sana Google kwa sababu ya mambo na kazi, ninaangalia kule, ninafanya utafiti, kuhusu kazi, ambo ninafaa, nifanye kwa hivyo Google.

Ninapendelea kukana ndevu, maana ndevu zinavutia sana, ndevu zinavutia wanawake, na ndevu pia zinafanya muonekano ukawa mzuri zaidi. Mwanaume mwenye ndevu hupendwa sana na mwanaume mwenye ndevu hueshimiwa. Maana ndevu huazina kaa ni kama heshima ya mwanaume. Kwa hivyo ninapenda sana kukaana ndevu kuliko kunyolewa.